Unaanda reporti za kazi vipi? Ninaanda reporti za kazi kwa utaratibu, kwa kufikiria msomaji na kwa kuzingatia uwazi kuliko maneno mingi. Atua ya kwanza kabisa kwangu ni kuelewa kusudi la reporti na jiuliza reporti hii ya nani? Inatakiwa kusaidia wamuzi gani msomaji anaitaji kujua nini hasaa? Hiyo inasaidia kuepuka kuandika kwa ajili ya kujaza kurasa. Ripoti nzuri si ndifu ni inayoeweka. Kisha nakusanya taarifa zote muhimu kabla ya kwanza kuandika takwimu. Matokeo, changamoto, mafanikio na mafunzo niliopata. Ninapenda kuwa na kila kitu mwanzoni kwanza. Hila nisikatizwe katikati ya kuandika nikitafuta taarifa. Baada ya hapo napanga muda rahisi na wazi. Mara nyingi napendelea mpangilio huu utangulizi mfupi kazi ilifanyika matokeo au maendeleo changamato zilizo tokeza suluisho au hatuwa zilizo chukuliwa mapendekezo au hatuwa zinazofwata.

Unapenda kula wapi nje ya nyumbani. Napenda kula nje kwenye migahawa midogo tulivu na yenye chakula cha nyumbani kuliko maeneo makubwa yenye makelele na pilika nyingi. Navutiwa sana nasehemu ambazo hazi jitangi sana lakini zina ubora. Mahali ambapo muhudumu anakukaribisha jambo la kweli chakula kinapikwa kwa uwangalifu na mazingira ya nakufanya ujisikie huru si kama unaharaka ya kuondoka migahawa ya aina hiyo mara nyingi wana didi yake na hilo hunifanya nifurahie zaidi chakula chenyewe. Pia napenda kula nje mahali palipo na mazingira ya asili kidogo. Labda karibu na bustani, ufukweni na hata mgahawa wenye dirisha kubwa inayoleta mwanga wa asili kula huku nikiona watu wakipita au nikisikia upepo kidogo hunifanya nijisikie nimetoka kwenye mzunguko wakawaida wa siku. Sio kila mara natafuta chakula cha gharama kubwa mara nyingi na pendelea migahawa ya vyakula vya jadi au vya nyumbani. Sehemu ndogo zinazo milikiwa na familia vibanda safi vyenye chakula kizuri na cha haraka. Kula nje kwangu si tu kushiba bali kubadilisha mazingira na hali ya moyo. Nikiwa na marafiki au hata peke yangu napenda mahali ambapo naweza kuzungumza bila kupaza sauti. Kufurahia ladha ya chakula na kujisikia nipo mahali sahihi.

Zana gani za digitali unatumia kila siku? Natumia zana chache za kijitali mara kwa mara. Si nyingi sana lakini ziwe ambazo zinaweza nisaidia kufanya kazi na kuendesha maisha kwa urahisi. Kila siku, karibu simu yangu ya mkono ndiyo kifaa kikuu. Ndani yake natumia programu za mawasiliano kama WHATSAPP ama barua pepe kuwasiliana na watu wa kazi au wa karibu. Kalenda ya vikumbusho kupanga midadi, kazi na majukumu ya siku. Programu ya habari au mitandao ya kijamii kufuatilia kinacho endelea duniani. Kwa kazi na mambo yanayo hitaji umakini zaidi, kompyuta ndogo ni muhimu zaidi. Programu ya kuandika nyaraka za ripoti, zana za mitandaoni na za kushirikiana na wengine. Mitandao wa utafiti na kujifunza mambo mapya. Pia zana za kuhifadhi taarifa mtandaoni ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku hata bila kufikiria hasa hunisaidia kuhifadhi kazi picha au nyaraka bila kuogopa kupoteza data au kunipa uhuru wa kuzifikia popote. Kwa jumla, najaribu kutumia teknolojia kama chombo, si kama kinachonimiliki. Natumia zana zinazo nisaidia kufanya kazi vizuri kimawasiliano na kujifunza lakini pia najitahidi kuweka mipaka ili nisichoke au kupoteza.

Unafanya nini usiku kabla ya kulala kwa kawaida? Naanza kwa kuwacha kazi pole pole nikiweza najaribu kutochukuwa kazi mzito adi kitandani. Huwa napitia kwa ufupi siku yangu vile ilikuwa mzuri kilichonichosha na mambo ambayo yanahitaji nguvu kesho. Sifanyi hivyo kwa kujilaumu bali kwa kufunga siku. Baadae nafanya kitu kidogo cha kutuliza akili. Inaeza kukula kuwa kusoma ukurasa chache za vitabu kusikiliza muziki laini au hata tulivu kuangalia vitu vyepesi visicho na msisimko mkubwa kukaa kimya kwa dakika chache nikivutia pumzi taratibu. Najaribu kupunguza matumizi ya msimu ingawa si rahisi kila wakati. Najuwa mwanga wa screen au taarifa ufanya akili iendele kukimbia badala ya kupumzika. Kabla ya kulala kabisa huwa napanga kesho ama wazo machache tu si ratiba nzima bali mambo makuu moja au tatu abayo ni muhimu hii hunisaidia kulala bila kuhisi kama kesho imeivamia tiare.

Niambia kuhusu jinsi unavyotumia simu yako. Natumia simu yangu, kama chombo ya kusaidia maisha si cha kuni tawala. Ingawa siwezi kudai, nimekamilika kabisa kwenye ilo. Asubuhi, simu yangu unisaidia kuanza siku, naitumia kama saa ya kuamsha. Kisha naangalia kwa haraka ujumbe muhimu au taarifa za dharura. Sifungui kila kitu mara moja. Nikifanya hivyo, najua akili yangu itaingia kwenye vurugu kabla hata siku haijaanza. Kwa hiyo, najaribu kuwa na nidhamu ndogo asubuhi. Katika siku nzima matumizi makubwa ya simu yangu, yako kwenye mawasiliano kupitia simu au programu za ujumbe, na kuwa karibu na watu, kazi, familia, marafiki. Napenda sana ukweli kwamba naweza kuwasiliana haraka. Lakini pia najua kuna hatari ya kuwasiliana sana bila kupumzika. Nimejifunza kwamba si kila ujumbe unahitaji majibu ya papo hapo. Simu pia ni zana ya kupanga maisha, kalenda au miadi na majukumu. Kwa upande wa taarifa au kujifunza natumia simu kusoma habari, makala au kutafuta jibu la swali linaponijia ghafla. Napenda wenzo kujifunza kitu kipya muda wowote lakini pia nimegundua kuwa nikisoma kila kitu bila kuchuja nahisi kuchoka kiakili. Kuna pia sehemu ya burudani ambayo ni panga au shoka kuzikiliza muziki, "podcast" au kuangalia "video" unisaidia kupumzika. Lakini nikizidisha muda, huisha bila mimi kugundua, papo ndipo ujitahidi kuweka mipaka, si kila wakati wa mafunikio lakini kwa nia. Lakini pia najaribu kuiweka kwenye nafasi yake ili isichukue nafasi ya maisha halisi, mazungumzo ya ana kwa ana na utulivu wa ndani. Kwangu matumizi mazuri ya simu ni kuiwacha kabisa bali kujua mipaka yake na mipaka yangu mwenyewe.

Unafanya nini kushirikiana na timu. Kwanza kabisa ninasikiliza kabla sijatoa maoni yangu najaribu kuelewa wengine wanafikiria nini wana wasiwasi gani na wana matarajio gani kusikiliza kwa kweli ni kusubiri zamu ya kuzungumza hujenga heshima na kuondoa migongano mingi mapema. Pili, nawasiliana na wazi na kwa heshima. Nikifanya kazi yangu, huwa naeleza ninafanya nini na wapi nimefika. Ila wengine wasibaki kubahatisha kama kuna changangamoto nazungumza mapema badala ya kusubiri hadi tatizo liwe kubwa. Uwazi hujenga uaminifu ndani ya timu. Pia nathamini mchango wa kila mtu najua si kila mtu na mtindo wa kasi sawa ya kufanya kazi. Wapo wanaopenda kupanga, wapo wanaotekeleza haraka na wapo wanao ona mambo kwa mtazamo mapana. Nikitambua hilo najitahidi kutumia nguvu ya kila mmoja badala ya kulazimisha watu kufanya kwa mtindo wangu. Nikiwa na maoni ya tofauti ya mtazamo najaribu kuwasilisha kwa njia ya kujenga. Si kushindana, badala ya kusema hii si sahihi, naweza kusema vipi ukijaribu njia hii. Hilo hufungua mjadala bila kumfanya mtu ajisikie kushambuliwa. Pia nakuwa tayari kusaidiwa pale ambapo si jukumu langu moja kwa moja. Wakati mwingine msaada mdogo husikiliza kushauri au kuchukua kazi ndogo kuimarisha mshikamano wa timu kuliko kukamilisha kazi yako pekee wa ukamilifu. Kwangu ushirikiano mzuri si kila mtu kufanya kitu chake, pale ni mtu kusonga pamoja kuelekea lengo moja.

Unafanyaje kazi na timu ya mbali? Nafanya kazi vizuri na timu ya mbali kunahitaji makusudi zaidi kuliko timu ilio ofisini hasa kwenye mawasiliano na nidhamu binafsi. Kwanza kabisa mawasiliano ndiyo msingi wa kila kitu na kuwa hamuoni uso kwa uso. Siku hujaribu kuwasiliana na uwazi na mara kwa mara natoa tarifa ya maendeleo yangu mapema hata kama hakuna anayeniuliza ni husaidia kupunguza sintofahamu na kujenga uaminifu. Pia kujaribu kuandika ujumbe kwa uangalifu. Maneno bila si sauti na sura anaweza kuelewa kuyaeka vibaya si rahisi. Pia naheshimu muda kwa wengine. Kwenye timu ya mbali watu wanaona ratiba tofauti na wakati mwingine. Maeneo ya saa tofauti kwa hivyo hujaribu. Hii hupunguza uchovu wa mkutano na kuacha nafasi ya kazi hali inafanyika. Pia najipanga kazi binafsi ya nidhamu. Bila ofisi au macho ya wengine ni rahisi kupoteza mwelekeo kwa hiyo iliyowekwa muda maalum wa kuanza kazi malengo ya siku na pumziko. Nidhamu hii inasaidia kuna mshiriki wa kuaminika kwenye timu. Pia ninajitahidi kujenga uhusiano wa kibinadamu. Si kazi tu mazungumzo mafupi yasio ya kazi salamu au kuuliza mtu anaendeleaji husaidia kubu hujaa baridi au ujumbe mfupi wa kirafiki unaeza kufanya timu kujisikia karibu zaidi. Mwisho nathamani uwazi na uwajibikaji. Nikichelewa au nikifanya kosa na nalisema wazi na kupendekeza suluhisho ili kujenga amani ambayo ni muhimu.

Kipindi gani cha televishenni unachopenda? Kipindi nachopenda televisioni, inawesuzimulia hadithi za kweli, za maisha. Kwa kawaida, vipindi vya drama ndivyo univutia sana. Napenda drama ambazo, azidegemii makelele au msisimuko wakupita kiasi. Bali, inajenga nahusija vizuri. Unaona makosa yao, nguvu yao, nabadilika na upitia. Nina pufuatila kipindi kwa macho. Na hisikama nayajua wa usika. Aki lasa yuminafanya nitafakari maisha yangu manyewe. Pia na mapenzi ya vipindi vya historia na vinavyo usu jami. Kwasababu hunipa mtazamo mpana zaidi wadunia. Kuoana jinsi watu waliishi walivyo pampana na changamoto na walivyofanya maamuzi magumu. Unikumbusha kuwa tatizo binadamu yamekuwekotangu zamani. Ranyi gine, masani kia ni mechoka na peta vipindi vipesi vya ucheshi. Sio lazima liwe vya kufikirisha sana. Vinatosha kunichekesha na vina nisaulisha msongo wa siku. Kicheko kidogo jioni kinaeza kubadilisha kabisa hali ya moyo. Kitu kimoja ambacho sipendi sawe. Ilivipindi vina vyo tegemea drama ya kulazimisha au migogoro ya kutangenezo. Nikisi kipindi kilajaribu kurishika hawa mshtuka tu bila ujumbi wa maana huo wacha nikifotilea raka. Kwa angu kipindi kizuri ni kile kinachoma tazamo na watu wengi zaidi pali kile kinachobaki ya kilini hata bada screen kuzimwa.

Jee, unapenda kusoma ma maoni mtandaoni? Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa kiasi, lakini si kwa kila mara, na si bila tafadhali. Wakati mwingine, maoni hunisaidia, yananiwezesha kuona mtazamo tofauti, hasa pale naposoma habari, makala au maudhui, yanayogusa maisha ya watu wengine. Kuna nyakati nasoma maoni ya watu wa na nahisi, huyu wamesema kitu ambacho, sikufikiri kabisa. Hapo maoni yanakua ya zamani. Lakini kwa upande mwingine maoni ya mtandaoni yanaweza pia kuchosha au kukatisha tamaa kuna kelele nyingi, hasira, matusi na watu wanajibu bila kusoma au kufikiria. Nikijikuta nasoma maoni haya kwa muda mrefu. Naisi akili imechoka haa. Haja ya moyo kubadilika hapo huamua kuacha kwa sababu najua sikila mjadala unahitaji ushirika wangu. Pia nimegundua kua maoni si ukweli kamili. Mbali na hisia na mtazamo ya watu kuyasoma kunahitaji kichujo cha akili usipokuwa makini unaweza kudhani sauti kali mtandaoni kunawakilisha watu wengi wakati sio ukweli. Kwangu, maoni mazuri ni yale yanayo ongeza ufahamu. Sio yale yanayo ongeza hasira.

Unafanya nini mara nyingi wikendi? Mara nyingi wikendi huwa nafanya mambo rahisi yanayonirudishia nguvu. Si lazima mambo makubwa au ya gharama. Kwa kawaida huanza kwa kupunguza mwendo baada ya wiki ya kazi na majukumu. Napenda kulala kidogo zaidi ya asubuhi bila alarm kali. Huwa muda wa asubuhi ya pole pole. Hunisaidia kuhisi kuwa ninaudhabiti muda wangu tena. Wikendi pia ni wakati wa kuunganika na watu. Mara nyingi hutembelea na kuwasiliana na familia, kukutana marafiki kwa mazungumzo wa kawaida, kula pamoja bila haraka. Sio kila mara ni sherehe, mara nyingi ni kukaa tu na watu, kuzungumza na kucheka kidogo. Pia hutumia wikendi kujishughulisha na mambo na ninayoyapenda. Kuna pia upande wa kurekebisha maisha, kufua, kupanga nyumba, kufanya manunuzi au kupanga wiki ijayo. Si mambo ya kufurahisha sana, lakini kuyafanya kwa utulivu, wa wikendi hufanya wiki iwe mwepesi. Na mara nyingine, hufanya kabisa hakuna kitu, kukaa kimya, kutazama wanga na kupumzika tu bila ratiba. Hapo ndipo akili hupata nafasi ya kupumua. Kwa kifupi wikendi, kwangu ni kupumzika bila haraka, kuwa karibu na watu muhimu. Kufanya mambo yanayopenda, kujipanga na wiki ijayo, kujiruhusu, kupumzika bila hatia.

Unapendelea chakula chenye ladha gani? Napenda chakula ambacho kimepikwa kwa uangalifu, ambapo ladha yake zinonekana wazi bila kushindana. Ladha ya chumvi ya kiasi, utamu mdogo wa asili na viungo vinavyo toa harufu nzuri bila ku unguza ulimi. Chakula cha aina hiyo hunifanya nifurahie kila tonge badala ya kula haraka haraka. Siwezi kusema sipendi kabisa chakula cha pilipili, lakini napendelea pilipili ya kupendezesha. Tia kuumiza pili pili kidogo nayochanganya ladha na kutoa joto laini ni nzuri. Lakini ikizidi, huaribu ladha nyingine na kufanya chakula kwa mapambano badala ya furaha. Pia, napendelea ladha zinatoa hisia ya nyumbani. Vyakula vya jadi, supu, mboga zilizopikwa vizuri au chakula kilicho changanyiko wa ladha laini na nzito kwa usawa. Chakula kama hicho hunipa faraja, si tu kushiba. Kwa kifupi napendelea chakula chenye ladha ya kati, si kali sana wala hafifu. Chenye harufu nzuri na viungo vya kiasi, kinachoruhusu ladha ya chakula yenyewe ijionyeshe, kinachotoa faraja na kufurahisha akulu.

Juisi gani ya matunda unayoyipenda? Juisi ya matunda ninayoyipenda zaidi ni juisi ya maembe. Kuna kitu kinachonivutia sana kwenye juisi ya maembe. Utamu wake wa asili na mzito wake. Sio jusi nyepesi inayopita tu kooni inakupa hisia ya kushiba kidogo na kuridhika. Embe ikiwa imeiva za vizuri. Juisi yake huwa na ladha ya joto ya kufariji na yenye kumbukumbu za msimu wa jua. Pia napenda juisi ya maembe kwa sababu hainihitaji kuongeza sukari nyingi. Ina ladha kamili hata ikichanganywa na maji kidogo inaendana vizuri na kiamushakinywa au mchana. Hunipa nguvu bila kunisumbua tumboni. Mara nyingine napenda kuichanganya na matunda mengine kama chungwa au passion kidogo ili kuhipa mwanga au uchachu mdogo. Mchanganyiko huo ufanya ladha iwe hai zaidi bila kuondoa utambulisho wa embe. Hata hivyo, sipuuzi juisi nyingine. Juisi ya chungwa hunipa mwamusho nzuri asubui na juisi ya tikitimaji unifurahisha sana wakati wa jua kali. Lakini nitaikia kuchagua moja tu embe ushinda kwa uraisi. Kwa kifupi juisi naependa, ina utamu wa asili, ina ladha nzito wa kuridhisha, inanipa faraja na nguvu, unikumbusha msimu mzuri na hali ya utilivu.

Niambie kuhusu shughuli zako za kwa wikendi. Shughuli zangu za wikendi huwa rahisi, za hiari na zinazonirudishia nguvu badala kunichosha zaidi. Kwa kawaida wikendi huanza kwa kupumzika zaidi asubuhi napenda kuamuka bila haraka, kunywa kinywaji cha moto taratibu na kuanza siku bila presha ya ratiba kali. Muda huu hunisaidia kuhisi kuwa wikendi ni yangu kweli, si muendelezo kwa kazi. Baadae, hujitahidi kuunganika na watu, inaweza kuwa kutembelea familia au ndugu, kukutana rafiki au mazungumzo ya kawaida, kula pamoja bila haraka. Sio kila wikendi lakini mara nyingi nahakikisha sipitishi siku zote pekeangu bila mawasiliano. Sehemu nyingine wikendi huenda kwenye mambo ya nyumbani, kufua, kupanga nyumba au kufanya manunuzi madogo. Najaribu kuyafanya kwa utulivu, si kwa kukimbizana, ila yasihisi kama mzigo mkubwa. Pia hutenga muda wa mambo nayopenda binafsi kusoma, kusikiliza muziki, kutembea kidogo nje, kuangalea filamu au kipindi kimoja. Mambo haya hunipa nafasi ya akili kupumua na kufikiria bila shinikizo. Kuna pia wikendi ambazo sifanyi lolote maalum ni furaha pia. Kukaa kimya, kutazama anga na kupumzika tu. Nimegundua kuwa kufanya hakuna kitu ni shughuli muhimu pia. Mwishoni mwa wikendi hujiandaa kidogo kwa wiki ijayo. Sikupanga kila kitu, bali kuangalia mambo makuu yatakayokuja. Hii hunisaidia kuanza wiki bila hofu nyingi. Kwa kifupi shughuli zangu za weekendi ni kupumzika bila haraka, kwa karibu na watu muhimu, kufanya mambo ya nyumbani kwa utulivu, kujipa muda binafsi.

Tabia gani unayoipenda kwa wengine? Napendezwa sana na watu ambao wanasema ukweli kwa utulivu. Bila kujifanya wakamilifu au kujaribu kupendeza kila mtu. Mtu anapokuwa mkweli, hata kama anakiri hajui, amekosea au hana uhakika. Hujenga mazingira ya kuaminiana, uaminifu hunifanya nijisikie salama kuzungumza na mtu bila hofu ya kuhukumiwa au kudanganya. Tabia nyingine ninayodhamini sana ni kusikiliza kwa dhati. Watu wengi husikia lakini wachache husikiliza. Mtu anayekusikiliza bila kukatiza, bila kuharakisha majibu na bila kubadili mazungumzo kuwa yake mwenyewe. Huonyesha ukomavu wa kihisia, hiyo hunifanya nihisi kudhamini kama binadamu si kama sauti tu. Pia napenda sana unyenyekevu, sio kujidharau bali, mtu anayejua uwezo wake bila kujisifu kupita kiasi na anaye heshimu uwezo wa wengine. Unyentekevu hufanya mawasiliano yawe mepesi na migogoro iwe rahisi kutatuliwa. Tabia ndogo lakini yenye uzito mkubwa kwangu ni uwajibikaji, mtu anayekubali kosa lake, anayeisimamia maneno yake na anayejitahidi kurekibisha mambo. Anapo kosea. Hilo hunionyesha ukomavu na uaninifu zaidi kuliko mtu anaye jitetea kila wakati. Na ya mwisho napenda watu wenye huruma, wale wanao jaribu kuelewa kabla ya kuhukumu. Huruma hujenga daraja kati ya watu tofauti, na huifanya dunia iwe nyeoesi kidogo kuishi. Kwa kifupi tabia ninayopenda kwa wengine ni uaminifu wa kweli, kusikiliza kwa dhati, unyenyekevu, uwajibikaji, huruma.

Unapenda kufanya nini na marafiki zako. Maranyingi napenda kuka na kuzungumza, kukutana mahali tulivu, labda nyumbani kwa mtu kwenye mkahawa mdogo au hata inje chini ya mti na kuzungumza kuhusu maisha kazi, ndoto na mambo ya kawaida kabisa. Mazungumzo ya dhati hunifanya na jisikie karibu zaidi na marafiki kuliko sherehe kubwa. Pia napenda kula pamoja kushiriki chakula. Kunaunganisha sana iwe ni kupika pamoja ku angiza chakula au kula inje. Chakula hufungua mazungumzo na kuleta utulivu. Maranyingi kumbukumbu nzuri hutengenezwa mezani kuliko kwenye tukio lolote lingine. Wakati mwingine napenda kufanya shughuli ndogo za pamoja. Kutembea tu bila lengo kubwa kwangalia filamu au mechi pamoja. Kusikiliza muziki au kubadilisha nyimbo. Kucheza mchezo wakawaida au bodi. Sio lazima kila wakati iwe naratiba kwa pamoja tu kunatosha, napenda pia marafiki ambao tunaweza kukaa chini pamoja bila kutojisikia vibaya. Kila mtu akifanya kituchake lakini uwepo wenyewe unaleta faraja. Huo ni urafiki wakweli kwangu. Sichukuli urafiki kama lazima uwe na furaha kila wakati. Wakati mwingine napenda kuona rafiki wakati wa huzuni au changamoto. Kusikilizana, kupeana moyo au kuka tu chini. Hayo nayo ni semu muhimu ya urafiki. Kwa kifupi napenda kufanya marafiki zangu mazungumuzo ya dhati. Kula na kushiriki muda. Shughuli raisi zisizo na presha. Kuwepo pamoja ata bila maneno kusaidiana wakati washida.

Umewai kusafiri? Wapi mahali pazuri? Mahali ambapo mazingira yanakufanya upumuwe kwa kina bila kujitahidi. Kuna safari moja ambayo unijia akilini mara nyingi. Kufika mahali palipo na mlima na kijani kibichi kila upande. Asubui ilikuwa baridi kiasi, ukungu mwepesi, ukitembea taratibu jua vilima na sauti za ndege zikiwa kama muziki wa asili. Haku kukua na kelele nyingi, hakuna haraka ilikuwa ni yaina ya mahali panapokufanya ujiulize kwanini hua tunaishi na kukimbizana sana. Kilichofanya mahali pale pazuri zaidi haikuwa mantari tu bali hisia. Kila kitu kilionekana kuwa rahisi, kula cha kula cha moto ukiangalia mantari. Kutembea bila simu mkononi na kulala usingizi nzito siku kwa sababu akili ilikuwa imetulia. Nilisi kama nilikuwa nimerudi kwenye muendo wa asili wa maisha. Pia nimevutiwa sana na maeneo ya maji bahari au ziwa kukaka karibu na maji. Kusikiliza mawimbi au maji yakigonga ufweke taratibu kuna utulivu wa kipeke. Maji unifanya nifikirie sana lakini kwa namna mzuri si mawazo yanayochosha bali yanayokutuliza nilijifunza kitu kimoja muhimu kwenye safari kama hizo. Mahali pa mzuri si lazima pawe pagarama kubwa au mbali sana mara nyingi uzuri yuko kwenye utulivu, asili, kukatika na pilkaza kila asiku, kuwa na munda wako mwenyewe. Kwa kifupi safari nzuri kwangu ni hile inayotoa kwenye kelele, inayonirudisha kwenye nafsi yangu, inayonifanya nione maisha kwa mtazamo mpana zaidi, inayonirudisha nyumbani na nikiwa nimeja utulivu.

Je, unapenda kuendesha baiskeli? Ndio, napenda kuendesha baisikeli. Lakini si kwa sababu ya mashindano au kasi. Bali kwa uhuru unaokuja nao kuendesha baiskeli hunipa hisia ya kurudi utotoni. Unapopanda, upepo, unapogusa uso wako. Miguu ikizunguka bila kulazimishwa. Unahisi kama mawazo yanapungua pole pole. Ni muda ambao akili inapata nafasi ya kupumua. Sifanyi kwa mbio, napenda mwendo wa kawaida. Nikitazama mazingira, watu wakipita na maisha yakiendelea. Kuna siku ambazo kuendesha baiskeli ni mazoezi, lakini mara nyingi zaidi ni tiba. Nikihisi msongo wa mawazo au kuchoka akili. Baiskeli hunisaidia kuyaweka mawazo sawa bila kukaa chini kuyachambua. Ni kama mwili unafanya kazi lakini akili inapata utulivu. Napenda sana kuendesha baiskeli asubuhi, mapema, baridi ikiwa nyepesi, jioni, linapozama na kelele kupungua. Mahali pasipo na magari mengi, njiani zenye miti au wazi. Pia kuna furaha ya uhuru, hakuna mafuta, hakuna ratiba kali. Unaamua mwenyewe uende wapi na urudi lini. Hilo hunifanya nijisikie huru kidogo katika dunia yenye mipango mingi, si lazima niwe mtaalamu. Kwangu kuendesha baiskeli ni njia ya kumpumzika, njia ya kujitunza, nija ya kujihisi.

Niambie kuhusu chakula chako una chokipenda zaidi. Chakula nina chokipenda zaidi ni chakula cha nyumbani kilichopikwa kwa tulivu na upendo. Hasa wali uliopikwa vizuri na mboga pamoja na kitoweo chenye ladha ya asili. Kuna kitu chakipekee sana kuhusu sahani ya wali moto mboga tulizo pika kwa uangalifu. Labda sukumawiki au mchicha au kitoweo kama maharagwe, dengu na nyama iliyochemshwa taratibu. Si chakula cha kujionyesha. Lakini kinafaraja ya ajabu. Kila tonge hunikumbusha utulivu nyumbani na ule uhakika kwa mba. Unakula kitu kilichoandaliwa kwa kujali. Kinachokifanya chakula hiki kuwacha kipekee kwangu. Si ladha tu bali hisia zinazoleta inachokifanya chakula hiki kuwacha kipekee kwangu. Si ladha tu bali hisia kinazoleta ni chakula kinachofanya ukaechini upumuena ule bila haraka. Hakihitaji viungo vikali sana. Kinategemea usawa nawaladha chumvi ya kiasi harufu nzuri na utamu wa sili wa chakula chenyewe. Pia napenda chakula ambacho kinashibisha bila kunichosha. Kina nikumbusha nyakati za pamoja na watu, kinaweza kuliwa maranyingi bila kuchosha. Kinaendana na mahali mbali mbali furaha au uchovu. Kuna siku chakula hizi hunipa nguvu, kuna siku hunipa faraja, huo ndiyo uzuri wake. Hakijaribu kukua cha kifahari, kinajaribu kukua cha ukweli. Kwa kifupi chakula na chopenda zaidi ni kile kinachonifanya nijisikie nyumbani. Kinachonipa utulivu wa mwili na akili. Kisicho na makeke, lakini kinamaana. Kinacholiwa pole pole na kwa shukrani.

Unatumia njia gani ya usafiri kila siku? Njia ninatumia mara nyingi ya usafiri ni mchanganyiko kulingana na umbali, muda na shughuli ya siku hiyo. Kwa usafiri ya kawaida zilizo karibu, kama kuenda kazini ya kufanya mambo ya haraka, na pendelia kutembea kwa migu, au kutumia usafiri wa uma. Kutembea hunipa nafasi ya kuanza siku taratibu, kuangalia mazingira na kueka mawazo, sawa kabla majukumu kuanza. Hata kama ni dakika chache tu, hunisadia kujihisi, hai na makini. Usafiri wa uma nina udhamini kwa sababu hunisaidia kuepuka msongamano wa kuendesha mwenyewe ninaweza kusikiliza muziki au kufikiria ninafu na hukua rasilimali hunifanya nijihisi sehemu ya jamii. Nikiona maisha ya watu wengine yakiendelea kwa siku ambazo nina haraka usafiri ni ndefu. Ninaweza kutumia gari au pikipiki hasa pale ambapo muda ni muhimu. Hata hivyo sipendi iwe chaguo la kwanza kila siku. Kwa sababu ya msongamano na uchovu unaokuja nao kimsingi sifungamani kwa njia moja nachagua kulingana na muda nilio nalo ubali wa safari hali ya hewa ni kiwango cha uchovu kwangu usafiri wa kila siku si kufika mahali bali ni sehemu ya siku yenye ukichagua vizuri unaeza kuifanya iwe muda kutulia badala ya kuwa chanzo cha msongo wa mawazo.

Harufu gani unayoyipenda? Harufu ninayopenda zaidi ni harufu ya mvua inapoanguka kwenye udongo mkavu. Ni harufu tulivu, safi na yenye kina fulani ambacho hakiwezi kueleza kwa mambo rahisi. Kila ninapoinusa, unirudisha kwenye kumbukumbu za utulivu. Wakati wakusimama kimya, upepo ukiwa mwepesi na dunia ikionekana kama imepumua upya. Ni harufu inayonifanya nijisikie salama ntulivu. Kana kwamba, kila kitu iko sawa hata kama maisha yana changamoto zake. Pia, napenda sana harufu ya kahawa au chai ya moto ya asubuhi. Harufu hiyo huwashiria muanzo mpya wa siku, hata kabla sijanywa. Harufu yake hunipa hisia ya matumaini na mpangilio. Kama kusema, siku mpya inaanza pole pole lakini, kwa uhakika. Kuna pia harufu ambazo hunigusa kwa namna ya karibu zaidi. Harufu ya vitabu vipya au vya zamani. Harufu vya chakula kinachopikwa nyumbani. Harufu ya sabuni safi, kwenye nguo zilizokauka juani. Harufu ya hewa safi asubuhi mapema. Harufu hizi hunikumbusha mambo madogo ambayo mara nyingi tunayapuuza, lakini ndio yanayofanya maisha yawe na ladha. Kwa kifupi, napenda harufu ambazo zinatuliza, zinaunganisha kumbukumbu na hisia. Hazilazimishi bali. Zinakuja taratibu zinanikumbusha kua, niko hai.

Unapenda kutembea wapi. Ninapenda kutembea mahali penye utulivu na hewa safi hasa nje ya kelele na haraka za watu wengi. Inapenda sana kutembea katika maeneo ya asili. Kama bustani, njia zilizo na miti au mahali karibu na maji kama ziwa au ufukwe. Kutembea huko, hunifanya nijisikie huru. Mawazo yanapungua pole pole na kila hatua inakuwa nyepesi. Kusikia majani yakisonga, ndege wakiimba au maji yakisonga taratibu hunisaidia kurudi kwenye sasa, pia napenda kutembea mitaani wakati wa asubui, mapema au jioni nyakati hizi hua na utulivu fulani. Watu wachache jua ikiwa laini na dunia likionekana kama inachukua pumzi. Kutembea pekeangu nyakati hizi hunipa nafasi ya kufikiri au hata kutofikiria kabisa wakati mwengine napenda kutembea bila lengo maalum si lazima niwe na maali pa kufika kutembea tu kugeuka kona nisiyoizoea na kugundua vitu vidogo, maduka madogo. Nyumba za zamani au watoto wakicheza hunipa furaha ya ajabu kwa jumla napenda kutembea mahali pasipo kelele nyingi. Penye kijani au manthari ya asili penye usalama na nafsi ya kupumua panaponiruhusu kuwa na mawazo yangu.

Unapenda kuwa mahali pa aina gani. Napendelea sana maeneo yasiyo na kelele nyingi. Si kwamba sipendi watu bali. Napenda mahali ambapo kelele hazitawaliwi mawazo. Mahali ambapo unaweza kusikia sauti zako mwenyewe. Iwe ni mawazo, pumzi au mazingira. Hapo ndipo akili yangu hufanya kazi vizuri zaidi na moyo hutulia. Ninavutiwa na maeneo yenye asili. Penye miti na kijani. Penye hewa safi karibu na maji kama ziwa, mto au bahari. Asili hunifanya nijisike kama mambo yako sawa hata kama maisha yana changamoto. Hakuna presha ya kuonekana au kudibitisha kitu. Unaukuwepo tu. Pia napenda kuwa mahali penye watu wachache lakini wamaana. Si umati mkubwa bali watu ambao wanaweza kuzungumza nao bila kujistiri. Mahali ambapo mazungumzo ni ya kweli. Hakuna haraka ya kujionyesha. Kila mtu yuko huru kukua alivyo, wakati mwingine napenda pia kuwa nyumbani au sehemu niliyo izoea kwa sababu kuna usalama flani mahali ambapo najua nitakaa hivi, nitafanya nini na hakuna mshangao mwingi. Utulivu huo hunipa nguvu ya kukabiliana na dunia ya nje. Kwa kifupi napenda kukaa mahali penye utulivu kuliko makeke. Penye nafasi ya kufikiri, penye uhalisia si maigizo. Penye kunaifanya nijisikie salama na huru.

Je, umewahi kufanya kazi ya kujitolea? Nimewahi fanya kazi ya kujitolea? Na ni moja wapo ya mambo yaliyoniacha na adama ya kudumu moyoni. Kazi ya kujitolea niliyofanya haikuwa kitu kikubwa au cha kuonekana sana. Ilikuwa ni kutoa muda, guvu na uwepo pale ambapo kulikuwa na hitaji. Nilishiriki, kusaidia katika shuguli za jami, kusaidia kupanga mambo, kusikiliza watu na wakati mwingine kufanya kazi za mikono ambazo. Hazionekani kwa muhimu sana lakini zina mchango mkubwa. Kitu kilichoniguza zaidi ni kwamba kazi ya kujitolea hunifundisha unyenyekevu, unapokua pale si kwa mshahara au sifa bali kwa sababu tu unataka kusaidia unajifunza kuona watu kwa macho tofauti unatambua kuwa kila mtu ana mapambano yake na msaada ndogo unaweza kubadilisha siku au hata mtazamo wa mtu. Chani lijifunza kuwa muda si zawadi kubwa sana. Kusikiliza ni msaada mkubwa kuliko ushauri mwingi. Watu hawahitaji huruma, wanaitaji heshma. Furaha ya kweli mara nyingi hutokana na kutoa, siku pokea. Baada ya kazi ya kujitolea najisikia nimechoka kimwili lakini nimetimia moyoni. Kulikua na hisia ya maana kwamba siku ile haikuisha bure. Haikubadilisha dunia nzima, lakini labda ilibadilisha kitu kidogo kwa mtu moja na hilo linatosha. Kwa kifupi, kazi ya kujitolea imenifundisha kuwa binadamu zaidi kuthamini kila nilichonacho, kuwa na nguvu ya matendo madogo, kuelewa kuwa jamii hujengwa na watu wanaojali.

Unajihisi vipi kusubiri kwenye mstari? Kulingana na hali niliomo na namna nilivyo itazama ile muda. Kwa upande mmoja, siipendi sana kusubiri. Asa kama nina haraka au kama mstari unasonga pole pole bila maelezo. Kuna wakati ninahisi kukosa subira. Akili inaanza kuwaza mambo mengi na mwili inachoka kusimama. Ukiona watu wa kikataa mstari au mfumo hauko wazi, hisia za kuchoka na kukasirika ujitokeza haraka. Lakini kwa upande mwingine nimejifunza kubadilisha muda kusubiri kuwa muda kujituliza nikiwa kwenye mstari najaribu kupumua kwa utulivu natazama watu na mazingira bila kuhukumu. Wakati mwingine nafikiria mipango au mawazo yangu. Au najikumbusha kuwa kila mtu hapo pia anasubiri. Kusubiri kwenye mstari unikumbusha subra na heshima kwa ingine. Nijaribio dogo la tabia. Jee, nitabaki mtulivu na nitaruhusu asira dogo iniaribie siku. Nimegundua kuwa nikikubali hali ilivyo. Msongo hupungua. Pia kuna nyakati ambapo kusubiri uniletea hisia ya usawa. Hakuna aliyebora kuliko mwingine. Wote tunasubiri zamu yetu. Hilo hunifanya nihisi. Tuko pamoja kama binadamu. Hata kama hatuzungumuzi kwa kifupi. Ninapokuwa nimesubiri kwenye mstari wakati mwingine nahisi kuchoka au kukosa subra. Lakini inabadilisha mtazamo. Nahisi utulivu najifunza kuvumilia na kuheshimu wengine. Nakumbuka kuwa si kila kitu kiko chini ya udhibiti wangu.

Je, umewai kufuga mnyama, ndiyo, nimewai kufuga mnyama, na uzoefu huo unifundisha mengi kuliko nilivyotarajia. Mnyama niliyeufuga hakuwa wa kifahari au wa garama kubwa, alikuwa mnyama wa kawaida au wa nyumbani. Lakini, uwepo wake, uwepo wake ulikuwa wa kipekee. Kila siku kulikuwa na utaratibu, wa kumpa chakula, kumuangalia, na kuhakikisha yuko salama. Na mambo hayo madogo yalinifundisha uwajibikaji. Unagundua haraka kuwa mnyama anakutegemea kabisa huwezi kusema leo sina muda. Kilichoniguza zaidi ni aina ya uhusiano usio wa maneno. Mnyama hakuweza kuzungumza lakini alionyesha isia kwa njia yake. Furaha, hofu, njaa au hata upweke. Nilijifunza kuwa makini zaidi. Kusoma ishara ndogo na kuwa na subira. Hilo lilinisaidia hata kwenye mahusiano na watu. Pia kufuga mnyama kulinifundisha upendo usio wa na masharti umuhimu wa utaratibu wa kila siku. Kuwa na huruma hata bila malipo kufuraia mambo madogo kama muda wa pamoja. Kulikuwa na changamoto pia gharama usafi na wakati mwingine wasiwasi anapounguwa lakini changamoto hizo zilifanya uhusiano uwe wa maana zaidi. Unajifunza kwamba kupenda kitu kunakuja na jukumu.

Unapendelea mahali pa kimya au pa kelele. Napendelea zaidi mahali pa kimya kuliko pa kelele. Mahali pa kimya unipa fursa ya kupumua kwa utulivu na kusikia mawazo yangu mwenyewe. Nikiwa mahali palipo na kelele nyingi mara nyingi nahisi akili inachoka haraka. Si kwa sababu kelele ni mbaya kila wakati. Bali kwa sababu huchukua nguvu nyingi kujizoea. Kimya kwa upande mwingine unipa nguvu badala ya kunichosha. Anapenda mahali pa kimya kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa wazi. Unipa utulivu wa kihisia. Unifanya nijisikie usalama na mwenye uthibiti. Uniruhusu kuwa mimi bila presha. Hata hivyo si kwamba sipendi kabisa kelele. Kuna nyakati ambazo kelele ina nafasi yake kama muziki ninaupenda, sherehe ndogo na watu ninawafamu au vicheko vya marafiki kelele hizo zinapokua na masna sizihesabu kama usumbufu. Lakini kwa jumla, baada ya siku ndefu au mawazo mingi, kimya ndicho kinachonirejesha, hata dakika chache za ukimya zinaweza kubadilisha kabisa hali ya moyo, kwa ufupi kelele unifresh kwa muda mfupi, kimya hunilea kwa muda mrefu.

Unapenda kununua nini zaidi? Kitu ninachopenda kununua zaidi ni vitu vinavyo nirahisishia maisha yangu ya kila siku na kunipa faraja ya muda mrefu. Badala ya vitu vya kuosha. Kwanza kabisa napenda kununua vitabu. Vitabu hunipa nafasi ya kujifunza, kutafakari na kusafiri kiakili bila kuondoka mali nilipo. Kila kitabu ni kama mazungumzo mapya au safari mpya. Na nahisi pesa iliotumika hapo hua haipotei pia napendelea kununua vitu vya nyumbani nilivyo leta to live. Kama taa laini, shuka nzuri au kikombe kizuri au chai au kahawa. Vitu vidogo hivi unifanya nijisikie vizuri nikiwa nyumbani. Na hunibadilisha hali ya siku bila gharama kubwa. Pia napenda kununuwa chakula kizuri. Hasa chakula mbacho naweza kupika mwenyewe na kushiriki na wengine. Chakula ni kitu kinacho gusa moja kwa moja afya na hisia. Kwa hiyo nachagua kwa uangalifu na kwa furaha. Napenda upande wa matumizi ya kila siku. Napenda pia kununua vitu vya vitendo na vya dumu. Vitu venye ubora kuliko vingi. Vitu vinavyo lingana na mtindo wangu wa maisha. Vitu vina vya tumika mara kwa mara. Sii mtuwa kununua vitu kwa msukumo mkubwa kabla kununua mara nyingi najuliza hiki kina kitu kita nisaidia vipi kwa muda mrefu. Kwa ufupi napenda kununua vitabu vitu vinavyoleta faraja nyumbani chakula chenye ubora vitu vya matumizi ya ukweli.

Niambie kuhusu kinywaji unachokipenda zaidi? Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya moto. Hawa chai ya maziwa inayochemshwa taratibu. Chai inanivutia kwa sababu inaendana na nyakati nyingi za siku. Asubuhi hunisadia kuanza siku pole pole, nikiwa bado najipanga kiakili, harufu yake tu hunipa hisia ya utulivu, na funda la kwanza hunifanya nijisikia kama siku inaweza kwanza vizuri. Sio kinywaji cha kunishtua, bali cha kuniamsha taratibu. Napenda chai kwa sababu inanituliza akili, hainisumbui mwili, naweza kuinywa nikiwa peke yangu au na watu. Inaendana na mazumumzo ya ukimya pia. Kuna kitu cha peke kuhusu kukaa kikombe cha chai mkononi, iwe ni wakati wa kupumzika, kufikiria au kuzungumza na mtu. Chai inanipa nafasi ya kusimama kidogo katikati ya pilka ya za maisha. Pia napenda kwamba chai inaweza kubadilika kulingana na hali. Chai nyepesi ya asubuhi, chai yenye tangawizi au mdalasini wakati wa baridi, chai kali nikiwa nimechoka. Siyo tu latha bali utamaduni unaonizunguka. Kukaa kusubiri ichuje, kuinywa pole pole, hiyo hunifundisha subira na kunifanya nipunguze mwendo. Kwa kifupi napenda chai kwa sababu inanipa utulivu, inanisaidia kuanza na kumaliza siku. Inaleta faraja badala ya haraka inahusishwa na nyakati za kaida lakini zenye maana.

Rangi yako ya kupendeza ni ipi. Rangi inayopendeza zaidi ni blue. Blue inavutia kwa sababu inanipa hisia ya utulivu na uwazi wa mawazo. Kila ninapoyona, nafikiria anga au bahari tulivu. Vitu, viwili vilivyonikumbusha kupumua kwa kina na kupunguza msongo. Si rangi inayopiga kelele, bali inayokaa kimya na kukupa nafasi ya kufikiri. Napenda blue pia kwa sababu inahusisha kwa uaminifu na udhabiti. Inanifanya nijisikia nipo salama, inalingana na hali nyingine, kazi, mapumziko au wakati wa kutafakari. Kuna aina fulani ya blue, ile iliofifia kidogo ambayo inavutia zaidi, siyo kali sana wala sin nzito ni rangi inayokaa katikati, kama mtu mtulivu aliejua, anachotaka bila kelele. Kwa upande wa mavazi au mazingira Blue hunifanya nijisikie nimejipanga na nipo sawa, naipenda kwa sababu haichoshi macho wala akili. Kwa kifupi blue ni rangi ninayoipenda kwa sababu inaleta utulivu, inasaidia kufikiria vizuri, inawakilisha uaminifu na uwazi, inafanya nijisikie sawa ndani.

Unasherehekea sikukuu vipi? Sikukuu kwangu ni zaidi ya sherehe ye makelele ni wakati wa kukusanya, kutafakari na kushukuru. Kwa kawaida, huanza kwa kujitayarisha mapema kidogo ninapanga muda ili nisiwe na pilka pilka za kazi. Kwa sababu sikukuu hunipa nafasi ya kusimama na kukumbuka yalio muhimu zaidi. Asubuhi ya sikukuu huwa na hali ya pekee. Hewa inaonekana tulivu na kuna hisia ya matumaini mapya. Sehemu makubwa ya sheree zangu huwa ni familia na watu wa karibu. Tunakaa pamoja, tunacheka, tunakumbushana hadithi za zamani na mara nyingi tunapika au kula chakula maalumu ambacho hakiwi cha kila siku. Chakula kinakuwa sio kwa ajili ya kushiba tu. Bali ni alama ya umoja pia napenda kuchukua muda wa shukrani na tafakari kimya kimya kuwasiliana na ndugu na rafiki ambao hatujaonona kwa muda kupunguza matumizi ya simu. Hili niwepo kikamilifu, wakati mwingine sherehe huwa tulivu tu kukaa nyumbani, kusikiliza muziki na utembee kidogo sii lazima hiwe kelele au ghali ile hiwe na maana. Kitu muhimu zaidi ni hisia ya kuwa pamoja na kuheshimu siku yenyewe. Kwa kifupi nasherehekea sikukuu kwa kukusanyika na watu, wa karibu, kula na kushirikiana chakula, cha pekee, kutafakari na kushukuru, kupumzika na kupunguza kasi ya maisha na.

Sera gani ya kampuni unaiyona muhimu? Sera ya kampuni ninayoiona kuwa muhimu sana ni sera ya heshima, usawa na mawasiliano ya wazi mahali pa kazi. Sera hii ni muhimu kwa sababu ndio msingi wa mazingira yote ya kazi. Bila heshima na usawa, hata kama kampuni inamishahara mizuri au teknolojia ya kisasa, wafanyikazi huwa hawajisikii salama wala kudhaminiwa. Sera inayosisitiza kwamba kila mtu aheshmiwe bila kujali cheo. Jinsia, umri au asili ujenga mazingira ambayo watu wanaweza kufanya kazi kwa amani na kujiamini. Pia sera ya mawasiliano ya wazi ni ya msingi sana inapokua wazi. Wafanyikazi wanajua wanachotarajiwa kufanya. Malalamiko au changamoto zinaweza kusema bila woga. Migogoro hushugulikiwa mapema kabla ijakua naiyona sera hii kuwa muimu kwa sababu unifanya nijisikie kama sauti yangu inasikika. Najua ninaweza kutoa wazo, kuuliza swali, au ata kukosoa kwa njia ya heshma bila kwathibiwa au kupuuzwa. Zaidi ya hilo, sera ya heshma na wazi, huongeza ushirikiano katika timu, hupunguza migogoro isio ya lazima, huongeza motisha au uaminifu wa kampuni, husaidia kampuni kukua kwa njia endelevu. Kwa kifupi, sera bora si ile iliyo andikwa tuu kwa karatasi, bali ile inayoishi katika vitendo vya kila siku. Kampuni inayoheshimu watu wake na kusikiliza wafanyikazi wake hujenga mafanikio ya muda mrefu.

Unapendelea kusoma ama kuandika. Napendelea kusoma lakini kuandika kuna nafasi yake ya pekee moyoni pia. Kusoma hunipa nafasi ya kuingia katika mawazo ya watu wengine. Ninapokuwa nasoma kitabu, makala au hata hadithi fupi nahisi kama nina safiri bila kusongea. Kusoma hunipanua mtazamo, hunifanya nione mambo kwa macho tofauti. Na mara nyingi, hunipa maneno kwa hisia ambazo sikuwa nime weza kuzieleza mwenye. Napenda kusoma kwa sababu, hunipa utulivu, huniongezea maarifa bila shinikizo, hunisaidia kufikiri kwa kina, hunifanya nijisikie nimeunganishwa na ulimwengu mpana, kuandika kwa upande mwingine, ni njia ya kujieleza, si kila siku napenda kuandika. Lakini ninapo hisi mawazo yamejaa au, ninahitaji kujipanga, kuandika hunisaidia sana. Kama kuzungumza na nafsi yangu, taratibu bila kuhukumiwa. Kwa hiyo, kama ningepewa kuchagua moja, ningesema kusoma, ndiko ninakopendelea zaidi. Lakini kuandika, ni kama rafiki wa karibu, ninae mtembelea, pale ninapohitaji kuelewa kilicho ndani yangu. Kwa kifupi, kusoma hunijenga kutoka nje kwenda ndani. Kuandika hunisaidia kutoka ndani kwenda nje.

Jee, we ni mtu wa ubunifu? Ndiyo, najiona kama mtu wa ubunifu, lakini si kwa maana ya sanaa pekee, kama kuchora au kuimba. Ubunifu kwangu unaonekana zaidi katika namna ninavyofikiri, kutatua matatizo na kuunganisha mawazo. Ubunifu wangu ujitokeza napokutana na changamoto, badala ya kutafuta njia ile ile kila wakati, upena kujiuliza. Je, kuna njia nyingine raisi au bora ya kufanya hili. Wakati mwingine jibu haliji mara moja lakini mchakato wa kufikiria, kujaribu na kurekebisha hunipa furaha fulani ya ndani. Pia najiona mbunifu katika mawasiliano. Kuchagua maneno yanayofaa kulingana na mtu na hali. Kupanga kazi, kuunganisha vipande vingi vya kazi kwa mtiririko unaoeleweka. Pia kutoa mawazo mpya, hata kama ni maboresho madogo ya jambo lililopo. Sio ubunifu wa makelele, bali ni ule wa kimya kimya, unaofanya mambo yawe rahisi, yaeleweke au yawe na maana zaidi. Wakati mwingine, ubunifu ni kuuliza swali saihihi. Sikutowa jibu la haraka, hata hivyo, ninaamini ubunifu ukuzwa, hauji tu ghafla. Unakua kwa kusoma, kusikiliza wengine, kujaribu vitu vipya na hata kukosea. Kila uzoefu huongeza rangi mpya katika namna ninavyofikiria. Kwa kifupi, najiona kama mtu wa ubunifu. Kwa sababu, nafikiri zaidi kwa njia moja napenda kuboresha kilichopo. Natafuta maana na ufanisi na siogopi kujaribu mawazo mapya.

Niambie kuhusu jinsi unavyosherehekea siku yako ya kuzaliwa. Kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwangu ni zaidi ya shangwe tu ni wakati wa kutafakari, kushukuru na kujire. Karibia watu ninawapenda. Kwa kawaida, sipendi kusherehekea kubwa sana zenye makelele. Napendelea sherehe tulivu lakini yenye maana. Siku hiyo huanza kwa kujipa muda wangu mwenyewe, kuamka taratibu, kufikiria mwaka uliopita. Changamoto nilizopitia na mambo niliofanikiwa. Ni kama kuzungumza na nafsi yangu na kujiuliza. Nimekua vipi. Badae napenda kuwa karibu na watu wa moyo wangu, familia au marafiki wachache wa karibu tunaweza kukaa pamoja nyumbani kucheka, kusimulia hadithi za zamani au kula chakula maalum ambacho hakiliwi kila siku So lazima iwe gadi, muhimu ni hisia ya pamoja. Keki huwa ipo, lakini si lazima iwe kubwa, mara nyingi ni ishara tu ya kusherehekea uhai. Wakati mwingine, hata keki ndogo ya mishumaa michache hunitosha, mradi kuna tabasamu na maneno ya heri. Kitu kingine nachopenda kufanya siku yangu ya kuzaliwa ni kujipa zawadi ya maana. Si lazima iwe kitu cha thamani kubwa, inaeza kuwa kitabu nilichokuwa natamani, safari fupi ya kutembea, au muda wa kufanya kitu unachokipenda. Zaidi ya yote, siku yangu ya kuzaliwa hunikumbusha zamani ya maisha na watu waliopo ndani yake. Ni siku ya kupunguza kasi, kusema asante na kuanza mwaka mpya wa maisha kwa moyo mwepesi. Kwa kifupi nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kutafakari na kushukuru, kukaa watu wa karibu, kula au kushiriki kitu maalum, kujipa muda na zawadi ya maana.

Unaenda hospitali mara ngapi kwa mwaka. Siendi hospitali mara nyingi sana kwa mwaka. Kwa kawaida mara moja au mbili. Na mara nyingi huwa si kwa ugonjwa mkubwa. Ziara hizo kwa kawaida huwa za ukageuza wa kawaida au pale ninapohisi kuwa jambo linahitaji kuangaliwa mapema kabla haijawa kubwa nina amini zaidi. Katika kuzuia kuliko kutibu. Kwa hiyo nikiaona dalili zisizo za kawaida au mwili hauko sawa kwa muda huona ni busara kuenda hospitali mapema. Pia kuna nyakati ambazo naenda hospitali. Kupata ushauri wa daktari. Kufanya vipimo vya kawaida. Au kufuatilia afya kwa jumla. Nikijiskiza vizuri au kila kitu iko sawa. Naweza hata kupita mwaka mzima bila kuenda hospitalini lakini sijifungi macho. Afya ni jambo nyeti na kuipuzia huja na gharama baadaye. Kwa kifupi mtazamo wangu nisiende hospitali mara kwa mara bila sababu lakini siogopi kwenda ninapohitajika.

Unapenda kusoma vitabu vya aina gani. Napenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali lakini kuna aina chache zinazovutia moyo wangu zaidi. Kwanza napenda sana vitabu vya maendeleo, binafsi na fikra za maisha. Aina hii hunisadia kujitafakari, kuelewa tabia za binadamu na kuboresha namna ninavyofanya maamuzi, si kwamba nakubali kila ninachosoma. Bali, hunifanya nijiulize maswali muhimu kuhusu maisha yangu. Pili, riwaya na hadidi hunivutia sana. Napenda riwaya kwa sababu hunipeleka katika dunia nyingine kunifanya niishi maisha ya wahusika. Nijifunze hisia zao na kuona maisha kwa mtazamo tofauti. Riwaya nzuri, hunifanya nifikirie hata bada ya kuifunga. Tatu, napenda vitabu vya elimu na maarifa ya jumla. Hata vinavyohusiana na jamii, historia au teknolojia. Aina hii hunipanua uelewa wangu wa dunia na kunisadia kuona mambo kwa muktadha mpana zaidi. Kuna nyakati pia napenda vitabu vya kiroho au falsafa. Hasa ninapohitaji utulivu wakili au majibu ya maswali ya ndani. Vitabu hivi hunifanya nipunguze kasi na kufikiria kwa kina. Kwa kifupi, aina vitabu nazopenda ni maendeleo binafsi, riwaya na hadidi, elimu na maarifa ya jumla vitabu via falsafa au kiroho.

Nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri? Kwanza ni watu wanaofanya nao kazi. Nikifanya kazi na watu wenye heshima wanaosikiliza na wasio na dharau hata kazi ngumu huwa rahisi. Mazungumzo ya kawaida, tabasamu na kusaidiana hufanya kazi isiwe mzigo. Pili, mawasiliano ya wazi ni muhimu sana. Ninapojua ninachotarajiwa kufanya naeza kuuliza maswali bila kuogopa na kupata maoni bila kudharauliwa. Najisikia huru kufanya kazi yangu kwa ujasiri. Tatu, mazingira mazuri ya kazi hunijali kama binadamu, si kama mashine. Mapumziko usawa kati ya kazi na maisha binafsi na kueleweka pale ninapochoka au kuwa na changamoto binafsi hufanya nijisikie kuthaminiwa. Nne, kutambuliwa kwa juhudi hunipa nguvu kubwa, hata neno ndogo kama kazi nzuri au asante, inaeza kubadilisha kabisa siku ya mtu. Mwisho, mazingira mazuri ya kazi hunipa nafasi ya kukua, kujifunza, kuboresha ujuzi na kuona naendelea mbele hunifanya niwe na hamasa ya kuamka kila asubuhi kuenda kazini. Kwa kifupi mazingira mazuri ya kazi ni pale, ninaheshimiwa, ninasikilizwa, nadhaminiwa, ninaruhusiwa kuwa binadamu, na nina nafasi ya kukua.

Ni nini kipaumbele kazini kwa mawasiliano? Kipaumbele kikubwa kazini, linapokuja swala la mawasiliano ni kuelewana vizuri. Sikuongea tu. Kwanza, uwazi ni jambo la msingi. Napenda kujua kinacho endelea, kinacho tarajiwa kutoka kwangu, au mabadilika yoyote mapema. Mawasiliano, yaliyo wazi hupunguza mkongonyiko na msongo wa mawazo na hunifanya nifanye kazi kwa kuji amini zaidi. Pili, kusikilizwa ni muhimu kuliko kuzungumza. Mara nyingi matatizo kazini hutokea, si kwa sababu watu hawazungumzi, bali kwa sababu hawasikilizani. Kusikilizwa, hunifanya nijisikie kudhaminiwa na kunipa nafasi ya kuchangia mawazo yangu kwa uhuru. Tatu, heshima katika maneno na sauti ni kipaumbele, hata unapotoa maoni au kukosoa. Namna unavyo sema ni muhimu sana. Mawasiliano yenye heshima hujenga mahusiano mazuri badala ya kuvunja. Nne uwazi wa matarajio na muda. Kujua nini kifanyike lini na nani anawajibika husaidia kazi isonge mbele bila mgongano kwa lazima. Kwa kifupi kipaumbele cha mawasiliano kazini kwangu ni uwazi. Kusikilizana heshima uwelewa na matarajio.

Mafunzo gani ya kazi yamekusaidia zaidi? Mafunzo ya kazi yaleonisaidia zaidi ni yale ya kiufundi peke. Bali yale yaliobadilisha namna navyofikiri na kufanya kazi na watu. Kwanza, mafunzo ya mausiliano kazini yamenisaidia sana. Kujifunza jinsi ya kuzungumza kwa uwazi, kusikiliza kwa umakini na kutowa maoni bila kumiza wengine kumeimarisha mausiano yangu kazini. Mafunzo haya yamenifanya nijue kuwa mawasiliano mazuri yanaweza kuzuia migogoro mingi kabla hijatokea. Pili, mafunzo ya usimamizi wa muda na kupanga kazi yamenisaidia kuwa na mpangilio zaidi. Yamenifunza kuweka vipaumbele kugawanya kazi kubwa katika hatuwa ndogo na kutokubali kila jukumu bila kufikiria uwezo wangu. Haya yamenipunguzia msongo wa kazi na kunifanya nifanye kwa ufanisi zaidi. Tatu mafunzo wa kufanya kazi na watu yamekua na michango mkubwa. Kujifunza jinsi ya kushirikiana kueshimu tofauti za mawazo na kusaidiana badala ya kushindana yamefanya kazi iwe raisi na yawe matokea bora. Mwisho mafunzo ya kukabiliana na changamoto na mabadiliko yamenisaidia kwa mfumilivu zaidi. Kazi haikosi mabadiliko kwa mafunzo haya yamenisaidia kubadilika bila kupoteza mwelekeo.

Unapenda kujifunza mambo mapya vipi? Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya vitendo na taratibu, si kwa kukariri tu. Kwanza, napenda kujifunza kwa kujaribu mwenyewe. Nikifanya kitu kwa mkono yangu, iwe ni ujuzi mpya, programu mpya, au njia mpya ya kufanya kazi. Uingia akilini haraka zaidi kuliko kusoma nadhari pekeyake. Makosa ninayoifanya njiani hunifundisha zaidi kuliko maelezo marefu. Pia napenda kusikiza na kujifunza kutoka kwa watu wengine. Mazungumzo kuuliza maswali na kusikia uzoefu wa watu waliopitia jambo fulani hunisaidia kuelewa kwa undani. Mara nyingi maelezo ya mtu halisi huwa na maana zaidi kuliko maandishi marefu. Tatu, saidia kwa wakati unaofaa kunisaidia sipendi kusoma vitu vingi vya mkupuo. Napendelea kusoma kidogo kidogo. Nikitumia kile ninacho jifunza mara moja, hii hunifanya nisichoke na hunisaidia kukumbuka kwa muda mrefu nne, hupenda kujifunza kwa kuunganisha na maisha halisi. Nikiona jinsi mambo jipya linavyo nisaidia katika kazi au maisha ya kila siku ninalikumbuka haraka na kulidhamini zaidi. Kwa kifupi napenda kujifunza mambo mapya kwa kujaribu mwenyewe. Kujifunza kutoka kwa wengine kusoma taratibu kutumia nilichojifunza mara moja.

Je, unapenda kutembea kwa miguu. Ndio, napenda kutembea kwa miguu. Kutembea hunipa utulivu wa akili ni muda ambao si hitaji kukimbizana na jambo lolote. Naweza kufikiria kwa uhuru, kupanga mawazo yangu, au hata kutofikiri chochote kabisa. Mara nyingi, baada ya matembezi mafupi na jikuta nikiwa na mawazo yaliyo wazi zaidi. Napenda kutembea pia kwa sababu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo ni mazoezi rahisi yasiyohitaji maandalizi makubwa. Hunipa nafasi ya kuangalia mazingira na kufurahia vitu vidogo hunifanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili. Wakati mzuri wa kutembea kwangu ni asubuhi au jioni. Wakati hali ya hewa ni tulivu si lazima iwe matembezi marefu. Hata dakika chache hunisaidia kubadilisha hali ya siku.

Kazi gani unayothamini zaidi? Kazi ninayothamini zaidi ni ile inayohusisha kusaidia watu na kuona matokeo ya moja kwa moja ya mchango wangu. Ninadhamini kazi ambayo inanipa hisia kwamba kile ninachofanya kina maana, hata ka si kazi kubwa au ya cheo cha juu. Kazi ya ina hiyo hunifanya niamke asubuhi nikiwa na sababu ya kujituma. Kwa sababu najua kuna mtu au jambo litanufaika na juhudi zangu. Pia nadhani kazi inayonipa nafasi ya kujifunza na kukua. Inayoniruhusu kutoa mawazo yangu. Inayofanyika katika mazingira ya heshima na ushirikiano, inanifanya nijisikie kudhaminiwa kama mtu, si kama mashine. Kazi ninayodhaminiwa zaidi, si lazima iwe rahisi. Inaweza kuwa na changamoto lakini kama inanipa nafasi ya kuboresha maisha ya ingine na kutatua matatizo ya kweli basi huwa nadhamani kubwa kwangu.

Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku. Mazoezi yangu ya kila siku si rahisi. Ni ya vitendo yaliyolingana na ratiba yangu si ya kujilazimisha sana kwa kawaida huanza kwa kunyoosha mwili asubuhi kwa dakika chache hii hunisaidia kuamsha misuli hupunguza kukakamaa na huanza siku nikiwa na mikosi si mazoezi makali ni kama kupa mwili ishara kwamba siku imeanza. Baadaya kujaribu kufanya matembezi ya haraka au shughuli inayohusisha mwili. Hata kama ni kwa dakika ishirini au thelathini kutembea hunipa nafasi ya kupumua, kufikiria na pia kunisaidia kiafya bila kunichosha sana. Siku zingine kwa muda unaruhusu ninaongeza mazoezi mepesi ya tumbo, push-ups, chache, squats au mazoezi ya uzito wa mwili sio lazima nifanye kitu yote kila siku, ninachojali zaidi, nimeendelezwa, si ukali. Hata siku inapokuwa na shughuli nyingi, hujaribu angalawu kusongea, kupanda ngazi, kutembea zaidi au kunyoosha mwili jioni. Mazoezi hunisaidia kupunguza msongo wa wa mawazo, kuwa na nguvu zaidi, na kulala vizuri usiku.

Unafaya nini wakati unaitaji msaada kazini? Ninapoitaji msaada kazini huwa nachukua hatua kwa utulivu na uwazi bila kuona aibu na kujilaumu. Kwanza kabisa nakubali moyoni kwamba. Siezi kujua au kufanya kila kitu pekeangu. Hilo hunirahishisha kuomba msaada bila kujiona dhaifu. Kwangu kuomba msada ni ishara ya uwajibikaji sio udhaifu. Hatuwa ya kwanza huwa ni kujaribu kuelewa matatizo mwenyewe kidogo. Usoma kufikiria na kupanga nilichofanya awali. Hii unisaidia kufika kuomba msaada. Ujue ni wapi asaa nimekwama. Baadaye, waongea na mtu anayefaa. Mwenzangu wa karibu kazini, mtu anaye uzoefu zaidi. Au kiongozi wangu kama swala linahitaji mwongozo zaidi. Napouliza hujaribu kuwa wazi na heshima. Ninaeleza, ninachofahamu tayari, ninapoona changamoto na aina ya msaada, ninaohitaji. Hii huwafanya wengine wawe tayari kusaidia kwa uraisi. Pia anapenda kusikia kwa umakini, ninaposaidiwa kuuliza maswali ya ufufanuzi. Na kujifunza hili nisiirudie tatizo, lile lile tena. Msaada kwangu si wa kumaliza kazi tu, bali ni nafasi ya kujifunza.

Unafaya nini kuweka afya nzuri kwangu ni mchanganyiko wa mazoea madogo ya kila siku si jambo la ghafla au la kulazimisha sana. Kwanza, najijali kile ninachokula hata kama si mkamilifu. Huwa najitahidi kula chakula cha kawaida chenye mchanganyiko wa vyakula, mboga, matunda na chakula kisicho na mafuta mingi sana. Sijiweki kwenye presha ya kula chakula kamili. Kila siku lakini hujitahidi kufanya chaguo bora mara nyingi. Pili, harakati za mwili ni muhimu kwangu. Si lazima niende jimu kila siku. Hata kutembea, kunyoosha mwili na kufanya mazoezi mepesi nyumbani hunisaidia sana. Mwili ukisongea, akili pia hutulia. Tatu, kupumzika na kulala vizuri. Ni sehemu kubwa ya afya ninajitahidi kupata usingizi wa kutosha. Kwa sababu nimegundua bila usingizi mzuri. Hata chakula na mazoezi, hayasaidii sana. Kupumzika hunisaidia kuwa na nguvu na mawazo mazuri. Nne, afya ya akili naiweka mbele pia. Ninajipa muda wa kupumua, kufikiria na kufanya vitu ninavyopenda. Nikihisi msongo hujaribu kuzungumza na mtu nimewahi badala kubeba kila kitu moyoni. Kwa kifupi naeka afya nzuri kwa kula kwa kiasi na busara, kusongea na kufanya mazoezi, kupumzika na kulala vizuri, kusikiliza mwili yangu.

Unajikinga vipi na juua kali napokutana na juua kali. Ujitahidi kujikinga kwa njia raisi lakini za gitendo. Bila kulazimisha mambo mengi. Kwanza uchagua muda kutoka nje kwa busara. Ikiwezekana uepuka juua kali na lakatikati ya mchana naupendelea asubui au jioni wakati juua halichomi sana, hii unisaidia kuepuka kuchoka na kuungua. Pili, mavazi unisaidia sana. Napendelea kufaa nguo nyepesi, zenye rangi nyepesi, na zinazorusu hewa kupita. Pia kofia au miwani ya jua, unesaidia kulinda kichwa au macho dhidi ya muanga mkali. Tatu, kunywa maji mara kwa mara adijambo muwimu. Juwakali unifanya nipoteze maji haraka. Kwa hiyo, ujitahidi kunywa maji hata kama siisi kiu sana. Hii unesaidia kwepuka uchovu na kizunguzungu. Nne kutafuta kivuli inapowezekana kusimama chini ya mti, dari au mahali penye kivuli hata kwa dakika chache unipa nafuu kubwa. Wakati mwingine utumia pia krimu ya kujikinga au jua. Saa nikiwa nje kwa muda mrefu yaani sunscreen kupunguza shughuli nzito wakati wa jua kali.

Ulifanya nini asubuhi hii? Asubuhi yangu ilianza kwa kuamka taratibu na kujipa muda mdogo kabla ya kuanza pilka. Nilipoamka, jambo la kwanza nilifanya ni kunyoosha mwili kidogo ili kuondoa usingizi na kukaa baada ya hapo, nilienda kuosha uso na kupumua kwa kina. Jambo ambalo ulinisaidia kuamsha akili polepole badala ya kurupuka kisha nilinywa kinywaji cha moto kama chai ambacho hunipa utulivu na kunisaidia kuanza siku nikiwa sawa kiakili. Nikiwa bado kimya kumya nilipitia mawazo ya siku, nini kinaningoja, nini ni muhimu zaidi na nini nachohitaji kuanza na nini. Baadae nilijiandaa kwa shughuli za siku nikapanga mambo muhimu ya kufanya na kuhakikisha niko tayari kuanza kazi bila haraka nyingi. Sio asubuhi ya ku kimbizana bala ni ya kujipanga na kuweka maelekeo ya siku. Kwa kifupi, asubuhi yangu ilikuwa ya kuamka na taratibu, kunyoosha mwili na kunywa kinywaji cha moto, kujipanga kiakili na kujiandaa kwa siku.

Jukumu gani unalopenda zaidi kazini? Jukumu nilalopenda zaidi kazini ni kushirikiana na wengine kutatua matatizo. Napenda sana pale ninapokaa na wenzangu. Tukajadili changamoto fulani. Kila mmoja akitoa wazo lake, alafu mwishoe tunapata suluhisho. Linalofanya kazi, linanipa hisia na kuwa na sehemu ya kitu kikubwa na kuona matokeo ya juhudi za pamoja. Pia ninapenda jukumu linalohusisha, kupanga na kuboresha kazi. Kama kuweka vipaumbele, kupanga ratiba au kuboresha njia ya kufanya mambo kwa ufanisi zaidi. Ninapofanikiwa kufanya kazi iwerahisi au haraka kwa timu nahisi kuridhika sana. Kwa jumla napenda kazi, inayochanganya mawasiliano, uwajibikaji na kuona matokeo halisi. Na ile ninachofanya hapo ndipo napata motisha na furaha ya kazi.

Je, unavaa saa. Ndio, mi huvaa saa ingawa si kila wakati. Mara nyingi naivaa pale ninapokuwa na shughuli nyingi au ninapohitaji kufuatilia muda vizuri. Saa, kazini au ninapokuwa kwa miadi. Saa, hunisaidia kujipanga, kuwahi na kuepuka kusahau muda unapopita haraka. Lakini pia, kuna siku ambazo, sihitaji sana. Nikiwa nyumbani au siku ya mapumziko wakati huo naeza kuiacha a na kufurahia uhuru bila kuangalia saa mara kwa mara kwa hiyo huvaa saa. Kwangu ni suala la mahitaji na hali ya siku husika.

Unakula nini mara nyingi yasubuhi? Mara nyingi yasubuhi hula vitu chepesi, lakini chenye unipa nguvu. Kwa kawaida ni chai au kahawa, nikiambatanisha na mkate, labda mkate wa kahawia na au mkate wa kawaida wenye siagi au asali. Kuna siku nyingine ninapoungeza matunda kama ndizi au chungwa. Asa, nikitaka kuanza siku nikiwa na nguvu na mwili ukiwa mwepesi. Nikipata muda wa kutosha wakati muingine mayayi huwa chaguo nzuri kwa sababu nifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Kwa ujumla napenda kufungua kinywa, raisi kisicho kizito sana lakini chenye kunisedia kwanza siku vizuri.

Unapenda rangi gani kwa ukuta wa chumba? Napenda rangi tulivu na nyepesi kwa ukuta wa chumba. Mara nyingi upendelea rangi ya krim, kijivu chepesi au bluu ya taratibu. Kwa sababu unipa isia ya utulivu na amani ninapokuwa chumbani. Rangi hizi ufanya chumba kionekane kikubwa na chenye mwanga. Na pia ni raisi kuchanganya na mapambo au samani za aina tofauti. Sipendi sana rangi kali kwa ukuta wa chumba cha kulaa kwa sababu zinaweza kuchosha macho au kuzuhia usingizi mzuri. Kwa ufupi rangi laini za kutuliza ndizo zinapendeza zaidi kwa ukuta wa chumba.

Una mahusiano gani na waze wako? Nina mahusiano ya heshima na ukaribu na waze wangu. Nimelemewa nikiamini kwamba wazee ni hazina kubwa ya hekma na uzeo hefu. Kwa hivo, huwa najitahidi kuwasikiliza kwa heshimu na kujifunza kutoka kwao. Ninapopata nafasi, napenda kuwasalimia, kuzungumza nao na kwaulizwa hali zao. Wakati mwingine mazungumzo yao hunifungua macho kwa sababu wanaangalia maisha kwa mtazamo mpana uliotokana na mambo mengi waliyopitia. Hata kama hatukubaliandi katika kila jambo, bado huweshimu maoni yao na kujaribu kuyaelewa. Pia ninajitahidi kusaidia pale ninapoeza iwe ni kwa maneno ya faraja, msaada, mdogo, wa kazi au kuwapa muda wangu tu. Mausiano yangu na wazee yananipa msingi wa maadili, subra na unyenyekevu na unikumbusha ni wapi nimetoka na ninakoelekea maishani.

Kinywaji gani cha baridi unachopenda. Kinywaji cha baridi nachokipenda zaidi ni juisi ya matunda asili. Hasa juisi ya maembe au mchungwa. Napenda kwa sababu siyo tu inaburudisha bali pia unipa hisia ya afya na nguvu. Hasa siku zikiwa na joto kali pia napenda maji baridi sana. Hasa nikiwa nimetoka kufanya kazi au kutembea umbali mrefu. Kuna wakati mwingine hasa nikiwa na marafiki au kwenye hafla naeza kufurahia soda baridi lakini siyo mara kwa mara. Kwa jumla napendelea vinywaji vya baridi ambavyo avina skari nyingi vina burudisha mwili na unifanya nijisikie nipo freshi.

Je, unapenda kupanda milima. Ndio, napenda kupanda milima. Ingawa si kila wakati ninapata nafasi ya kufanya hivyo. Kupanda milima hunipana hisia ya changamoto na ushindi. Hasaa, unapofika kileleni na kuona mandhari nzuri chini yako. Wakati huo unahisi uchovu wote, umetoweka na unabaki na furaha na utulivu wa kipeke. Napenda pia kupanda milima kwa sababu ni njia nzuri ya mazoezi ya mwili na kunisaidia kutoa mawazo mengi ya kila siku. Kuwa karibu na mazingira ya asili hewa safi na ukimi ya milima unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujitambua zaidi. Hata hivyo hupenda kufanya hivyo kwa mpangilio mzuri kuvaa wavazi sahihi. Kwa na maji ya kutosha na ikiwezekana kwenda na mtu au kikundi kwa ujumla kupanda mlima nishuguli ninaifurahia kwa sababu huichanganya afya burudani na utulivu wa akili.

Unapendelea kuwasiliana vipi na watu. Napendelea kuwasiliana ana kwa ana inapowezekana. Kuonana uso kwa uso, hunipa nafasi ya kuona hisia za mtu, lugha ya mwili na kuelewana kwa haraka zaidi. Mawasiliano ya aina hii hujenga ukaribu na kuondoa kutoelewana kwa urahisi. Hata hivyo si kila wakati inawezekana. Hivyo pia napendelea sio kwa mazungumzo muhimu au ya haraka. Hasa pale ninapohitaji maelezo ya papo kwa papo kwa mambo ya kawaida au yasiyo ya dharura. Ujumbe wa maandishi au whatsapp hunifaa kwa sababu ni rahisi na mtu anaweza kujibu akiwa na muda wake. Kwa ujumla ninapenda mawasiliano yaliyo wazi yenye heshima na yanayolenga kuelewana bila kujali njia inayotumika jambo la muhimu zaidi kwangu sio njia yenywe bali ujumbe kufika na kueleweka vizuri.

Unapenda wanyama wainagani? Unapenda sana wanyama wanaofugwa, hasa umbuwa na paka. Umbwa nawafurahia kwa sababu ni waminifu, wachangamfu na upenda kushirikiana na binadamu. Wanakupa isia ya ulizi na urafiki wakweli, hasa ukiwa umezoeya kuwa nao. Paka nao nawapenda kwa sababu ni watulivu, wajanja na wanahuru wao. Nawapenda kuka karibu na binadamu lakini bila usumbufu mwingi jambo lina alo wafaa watu wanaoupenda utulivu zaidi. Bali na hao napenda pia wanyama waporini kama tembo au twiga. Sikuwa kuwafuga bali kwa kuwatazama na kuwaeshimu au sehemu ya maumbile. Kwa ujumla napenda wanyama ambao hawana ukatili wanaonyesha tabia za kirafiki na wanaongeza furaa au utulivu katika maisha ya binadamu.

Unapendelea suruali au sketi. Napendelea suruali kuliko sketi. Suruali hunifanya nijisikie huru na mwenye raha zaidi. Hasaa ninapokuwa na shuguli nyingi kama kazi kutembea au kusafiri. Pia ni rahisi kuichanganya na aina mbali za mavazi. Iwe ni shati la kazi au tisheti ya kawaida. Hata hivyo ninaelewa kabisa kwa nini watu wengine hupendelea sketi. Zinaweza kuwa nzuri, nadhifu au na zenye hewa. Hasaa wakati wa joto au kwenye hafla maalumu. Kwa hiyo kwangu si kwamba sketi si nzuri. Bali suruali inafaa zaidi kwa maisha ya kila siku na mtindo ninaoupenda. Kwa ujumla, uchanganuzi wangu tegemea faraja, mazingira na aina ya shuhuli. Lakini mara nyingi suruali ndiyo chaguo langu la kwanza.

Unafanya nini kuongeza uzalishaji wako? Kuna mambo kadhaa ninayofanya kuongeza uzalishaji wangu. Kazini na hata katika maisha ya kila siku. Kwanza kabisa napanga kazi zangu mapema. Huwa na orodha ya mambo ya kufanya kila siku. Kisha naeka kipaumbele kwa yale yaliyo muhimu zaidi. Hii hunisaidia nisipoteze. Muda nikijiuliza nianzie wapi. Pili nagawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogondogo. Kazi kubwa ikikaa kama ilivyo inaweza kunichosha au kunipa hofu. Lakini nikiigawanya huwa rahisi kwanza na kumaliza hatua kwa hatua. Kila nikimaliza sehemu ndogo nahisi motisha ya kuendelea. Tatu, napunguza usumbufu inapukua nafanya kazi hujaribu kuweka simu pembeni au kuzima taarifa zisizo kwa muhimu. Pia napenda kufanya kazi mahali palipo patulivu. Ili akili yangu isichoke kwa urahisi, nne, najitunza kimwili na kiakili. Napata usingizi wa kutosha, nakula vizuri, na wakati mwengine nachukua mapumziko mafupi. Mapumziko hunisaidia kurudi kazini, nikiwa na nguvu na mawazo mapya badala ya kulazimisha kazi nikiwa nimechoka. Mwisho, najidhamini mara kwa mara, najiuliza leo nilifanya nini vizuri, ningeweza kuboresha wapi. Hii hunisaidia kujifunza na kufanya vizuri zaidi siku inayofuata.

Unaboreshanaje mchakato ya kazi. Kuboresha mchakato ya kazi kwangu huanza na kuangalia kwa makini jinsi kazi ilivyofanyika kwa sasa. Ujiuliza maswali raisi kama ni hatua zipi zinachukuliwa muda mwingi. Ni wapi kuna kurudia rudia kazi bila sababu na ni kwa nini kinachokuaza watu kazini. Baada ya hapo usikiliza maoni ya wengine. Asa wale wanaohusika moja kwa moja na kazi hiyo. Mara nyingi, wafanyikazi wanafahamu vizuri changamoto za kila siku. Na mawazo yao yanaweza kutoa suluhisho raisi lakini lenye manufaa makubwa. Kisha huboresha hatua moja moja. Sio kila kitu kwa wakati moja. Naweza kuondoa hatua zisizo za lazima. Kurahishisha taretibu na kueka mpangilio wazi zaidi. Wa nani afanye nini na kwa muda gani. Wakati mwingine, hata kuandika mchakato kwa maandishi husaidia kila mtu kuelewa kazi ifanyikeje. Pia utumia teknolojia pale inapofaa ikawa kutumia zana za kijijitali kufuatilia kazi. Kushirikiana taarifa au kupunguza kazi za mikono zinazoweza kufanywa kiotomatik. Hiyo huokoa muda na kupunguza makosa. Mwisho upima matokeo ya mabadiliko. Uangalia kama kazi inakwenda haraka zaidi kama makosa yamepungua au kama timu inafanya kazi kwa urahisi zaidi kama bado kuna changamoto ubadilisha tena hadi mchakato uwe bora.

Nini kinachokufanya ufurahi sana? Kuna mambo katha yanayo nifanya nifurahi sana. Kuanza kuona jitihada zangu zina matokeo, unipa furaha kubwa. Pale ninapofanya kazi kwa bidii alafu, nikaona mambo yanafanikiwa. Iwe kazini au katika maisha binafsi, uhisi kuridhika na kujivunia nafsi yangu. Pili huwa na watu nao penda karibu nami. Unifraisha sana muda nina utumia na familia marafiki na watu wanaonielewa unipa amani ya moyo na kunifanya nijisikie nipo mahali sahi. Tatu, amani na utulivu wakili unipa furaha kubwa. Kuna furaha ya kipeke pale ambapo mambo yako sawa hakuna msongo mkubwa na unaeza kupumuwa wa kwa uhuru. Wakati mwingine, hata kukaa kimia, kusikiliza muziki, au kutembea nje hutosha kunifurahisha. Pia kujifunza au kufanikisha jambo jipia hunisisimua na hunipafuraa, iwe ni ujuzi mpia wazo jipia au hatua ndogo ya maendeleo ya kibinafsi.

Je, unatumia video kwa mawasiliano. Ndiyo, natumia video kwa mawasiliano. La za pale liinapohitajika. Nikijibu kama binadamu kwa wa kawaida. Video hunisaidia sana wakati napohitaji kueleza jambo kwa kina. Kufanya mkutano wa wazi au kuwasiliana na watu walio mbali nami. Kuonana uso kwa uso kupitia video hufanya mazungumzo yawe ya karibu zaidi. Kuliko sauti au maandishi tu. Hata hivyo situmii video kila wakati kwa mazungumzo mafupi au ya haraka mara nyingi napendelea simu au ujumbe wa maandishi kwa sababu ni rahisi na hauhitaji maandalizi mengi. Pia kuna nyakati ambapo mtu anakuwa amechoka au hana mazingira mazuri ya kutumia video. Kwa ujumla hutumia video pala napo, ongeza uwelewa, ukaribu na uwazi wa mawasiliano lakini uchawa. Guwa njia kulingana na mahali, muda na umuhimu wa mazungumzo.

Aina gani ya filamu unazipenda. Napenda sana filamu zenye hadithi nzuri na ujumbe wa maana. Mara nyingi huvutiwa na filamu za drama kwa sababu huonyesha maisha halisi. Hisia za watu na changamoto wanazozipitia. Filamu za aina hii hunifanya nifikirie zaidi na wakati mwingine kujifunza kitu kuhusu maisha. Pia napenda filamu za ucheshi hasaa pale napohitaji kupumzika au kuondoa msongo wa mawazo. Kicheko kizuri baada ya siku ndefu hunisaidia kubadilisha hali ya moyo na kujisikia mwepesi. Wakati mwingine hufurahia pia filamu za kusisimua lakini sio zenye ukatili mwingi sana. Napenda zile zenye mpangilio mzuri wa hadidhi na msisimko unaoeleweka. Kwa jumla napendelea filamu ambazo zinaburudisha, zinagusa hisia na zinaacha ujumbe fulani. Sio tu kelele au athari ya kuona.

Je, unapenda kunywa maziwa. Ndiyo, unapenda kunyo maziwa. Hasaa yakiwa moto au ya vuguvugu. Nikijibu kwa kawaida, maziwa hunipa hisia ya utulivu na lishe. Hasaa asubuhi au usiku kabla ya kulala. Nikiona chai ya maziwa nahisi ni njia nzuri ya kuanza siku au kupumzika jioni. Hata hivyo, siyanywi kila siku. Kuna wakati napendelea kuyapata kupitia vyakula vingine. Kama uji, chai au kahawa pia nahakikisha siyanywi kwa wingi sana. Hili kuendana na afya ya mwili wangu. Kwa jumla napenda maziwa kwa sababu ni rahisi yenye virutubisho na hunikumbusha utulivu wa nyumbani.

Unalala kwa masa mangapi kwa kawahida? Kwa kawahida ulala kati ya masa masita hadi nane kwa usiku. Nikipata masama karibu saba au nane huwa naisi mwili na akili ziko vizuri zaidi. Namka nikiwa na nguvu na nikiwa na tayari kwa shuguli za siku. Kuna siku ambazo ulala chini ya hapo. Asa kama nina kazi nyingi au mawazo yanayo nifanya nilale niwe nikicheleo. Siku hizo uisi uchovu kidogo, asubui na utambua muhimu wa kulipa, usingizi siku inayofuata. Kwa ujumla, ujaribu kuweka ratiba ya kulala na kwamuka kwa muda unaofanana. Kwa sababu, usingizi nzuri unesaidia na afya umakini na hali nzuri ya moyo.

Niambie kuhusu njia unayotumia kupumzika. Napumzika kwa njia rahisi lakini zenye kuniletea utulivu wa kweli. Mara nyingi napenda kukaa kimya kwa muda mfupi bila simu au kelele nyingi. Nikivuta pumzi pole pole na kuwacha mawazo ya siku ya pungue taratibu. Ukimya huo hunisaidia kujirudisha na kutulia kiakili. Pia napendelea kusikiliza muziki laini au nyimbo ni nazozipenda. Muziki unibadilishia hali ya moyo haraka. Wakati mwingine huniburudisha. Wakati mwingine hunituliza kabisa ni kiwa na muda zaidi. Kutembea nje hasa sehemu yenye miti au hewa safi unisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo. Nyumbani napata pumziko kwa kutazama filamu au kipindi kifupi au kusoma kitu kisicho hitaji umakini mkubwa. Wakati mwingine kuoga maji ya vuguvugu, unifanya nijisikie mwili umeiyachia mzigo wate wa sigo. Kwa ujumla na pumzika kwa kujipa muda, kupunguza kelele za nje na za ndani na kufanya mambo ya nayonirudishia amani ya moyo.

Unapenda kucheza au kutazama michezo. Kwa maelezo ya kina napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza. Ingawa na furahia vyote kwa njia tofauti. Kutazama michezo unipa furaha na msisimko wakipeke e ninapokua nikiangalia mechi hasa za mpira wa miguu. Nahisi kama nipo sehemu ya tukio lenyewe. Huwa na furahia kushangilia timu ninayoipenda. Kujadili matukio ya michezo na marafiki. Na hata kubishana na mzaha kuhusu maamuzi ya waamuzi. Kutazama mchezo pia hunisaidia kusahau mawazo ya kazi na changamoto ya kila siku. Kwa sababu akili yangu inajikita kwenye mchezo unaoendelea. Hata hivyo kucheza mchezo nako kuna nafasi yake muhimu maishani mwangu. Ninapocheza hata kama si kwa kiwango cha juu hupata mazoezi ya mwili, kicheko na mshikamano na watu mwingine. Kucheza hunifanya nijisikie mchangamfu na uniwezesha kutoa msongo wa mawazo kwanjia ya afya. Kuna furaha ya peke unapokimbia, kupiga mpira, au kushiriki mchezo fulani bila presha kubwa kwa ajili ya burudani tu. Kwa ujumla, kutazama mchezo uniburudisha kiakili na kiisia wakati kucheza unifurahisha kimwili na kijamii.

Unapangaje wiki yako ya kazi. Upangaji wa wiki yangu ya kazi ni jambo muhimu sana. Kwangu kwa sababu junisaidia kuthibiti muda kupunguza msongo wa mawazo na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwa kawaida huanza kupanga wiki yangu mwishoni mwa wiki au mapema jumatatu asubuhi. Hukaa chini na kuangalia majukumu niliobaki. Kikinayo kutoka wiki iliopita pamoja na kazi mpya zinazosubiri kisha kuandika kila kitu. Iwe ni kwenye daftari kalenda ya simu au programu ya kupanga kazi ili nione picha nzima ya wiki mbele yangu. Baada ya hapo kuweka vipaumbele hujiuliza ni kazi zipi ni za haraka na muhimu na zipi zinaweza subiri kidogo. Kazi kubwa au ngumu hujaribu kuzipanga siku ambazo najua nitakuwa na nguvu zaidi kiakili. Mara nyingi, mwanzoni mwa wiki, kazi ndogo ndogo au za kawida huziweka katikati au mwishoni mwa wiki. Pia kuweka muda maalum kwa mkutano, mawasiliano na mapumziko najua siwezi kufanya kazi mfululizo bila kupumzika. Kwa hiyo, hujipanga mapumziko mafupi kila siku na muda, nakula bila haraka. Hii hunisaidia kubaki makini na kuepuka kuchoka haraka. Kadri wiki inavyoendelea, hubadilisha mpango ninapohitajika. Si kila kitu huenda kama kilivyopangwa, hivyo kujaribu kuwa mwepesi, wa kubadilika bila kujilaumu sana. Kila jioni wa mwisho wa siku huangalia nilichofanikiwa na kile kilichobaki kisha kurekebisha ratiba ya siku inayofuata. Mwisho wa wiki, hujithamni huangalia nilichofanikiwa. Ninachoweza kuboresha na ninachohitaji kuzingatia zaidi. Wiki inayofuata. Hii hunipa hisia ya maendeleo na kunisaidia kwanza wiki mpya nikiwa nimejipanga vizuri.

Ndoto yako kubwa ni nini? Ndoto yangu kubwa ni kuishi maisha yenye maana na adhari chanya kwa wengine. Huku nikiwa na utulivu na wa moyo na mandeleo binafsi. Si ndoto ya mali pekee. Bali ndoto ya usawa kati ya mafanikio, furaha na mchango kwa jamii. Ninataka kufikia mahali ambapo kazi. Ninayofanya, inaniridhisha, inanipa kipato cha kunitosheleza vizuri. Au zaidi ya yote inanisaidia kutatua matatizo ya watu au kuboresha maisha yao kwa namna fulani. Kumka kila siku nikiwa najua ninachofanya kila maana, hiyo ni ndoto kubwa kwangu. Pia nina ndoto ya kujifunza na kukua bila kuacha. Natamani kuendelea kujiongeza maaifa, ujuzi na busara kadri miaka inavyopita. Nataka kuwa mtu ambaye anaweza kushauri, kusaidia na kuhamasisha wengine kwa uzoefu na hekma niliopata maishani. Kwa upande wa maisha binafsi, ndoto yangu inakuwa na mahusiano, yenye upendo na heshma, familia yenye amani, marafiki wa kweli na muda wakufurahia maisha. Natamani kuishi bila haraka zisizo za lazima. Nikithamini mambo madogo kama afya njema amani ya akili na furaha ya kila siku.

Unafanya marafiki wapya vipi. Kufanya marafiki wapya kwangu huanza na kuawazi na mkarimu kwa watu. Huana sijilazimishi sana bali ujitahidi kuwa mimi mwenye wa nikiwa na tabasamu salamu ya heshma na nia ya kusikiliza mambo mingi wanza kwa urahisi zaidi mara nyingi hufanya marafiki wapya kupitia mazingira kawaida kama kazini, shuleni, kwenye shuguli za kijami au hata kupitia marafiki wa marafiki ninapokutana na mtu mpya. Huanza na mazungumzo mepesi kama kuuliza unaendeleaje, anafanya nini na kuzungumzia jambo la pamoja tulilopo. Mazungumzo madogo haya hujenga daraja la kwanza la uhusiano. Kitu muhimu ninachofanya ni kusikiliza kwa makini, watu wengi hupenda kusikiliza na kueleweka ninapompa mtu nafasi ya kueleza mawazo yake bila kumkatiza au kumhukumu, hujenga uaminifu na ukaribu haraka pia hujaribu kuonyesha heshma na uhalisia bila kujifanya mtu nisiekua. Pia kushiriki shughuli za pamoja hunisadia kupata marafiki wapya kama mchezo kujitolea vikundi vya kujifunza au hafla za kijamii. Hufanya kitu pamoja huleta mazungumzo ya asili na kumbukumbu za pamoja ambazo hufanya urafiki kukua kwa haraka zaidi. Hatimae kwa rafiki mzuri huchukua muda si kila mtu anayekuwa rafiki wa karibu mara moja na iyo ni sawa wacha mambo yaende taratibu huku nikiwa mkweli mvumilifu na tayari kujifunza kutoka kwa watu wapya.

Ulikuwa unapenda kufanya nini utotoni? Nikiwa utotoni nilipenda kufanya mambo rahisi lakini yaliyonipa furaha kubwa sana. Nilipenda sana kucheza na wenzangu nje, hasa mchezo wa kukimbizana, mpira miguu wa mtanii na mchezo ya kubuni. Tuliojenga yenyewe bila vifaa. Tulitumia mpira plastiki au hata ya kutengeneza kwa makaratasi lakini furaha ilikuwa kubwa kuliko vifaa vyenyewe. Kucheza hadi jioni tulichoka na jasho lakini tulikuwa na tabasamu. Ilikuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Pia nilipenda kuchunguza mazingira, kupanda miti, kutembea porini au mashambani kuangalia wadudu au kuuliza maswali mengi kuhusu vitu nilivyoviona nilikuwa na udadisi mwingi sana na kila kitu kilionekana kipya na cha kuvutia. Nilipenda kusikiliza hadithi kutoka kwa wazee hasa hadithi za jadi au simulizi za maisha yao ya zamani. Nyumbani nilipenda kuchora, kusoma vitabu vya hadithi, na kuigiza michezo ya kufikiria. Wakati mwingine nilifanya, mwalimu, dereva au shujaa fulani. Nikitumia vitu vya kawida ka vifaa vya kuchezea, mawazo yalikuwa mengi, kuliko mipaka. Na sikuwa na hofu ya kujaribu au kukosea. Zaidi ya yote nilipenda kuwa huru na kucheka. Utotoni kulikuwa na furaha ya pekee, furaha ya kuishi bila presha nyingi. Kufurahia muda uliopo na kuamini kuwa kesho itakuwa nzuri. Hayo ni mambo ambayo hadi leo ninakumbuka na kuyathamini sana.

Jee, unapenda kusikiliza redio, ndio, napenda kusikiliza redio, nikijibu kama binadamu wa kawaida, redio inanipa hisia ya ukaribu na maisha ya kila siku. Hasa, asubuhi au jioni, napenda kuiwasha nikiwa nafanya shuguli ndogo ndogo nyumbani au nikisafiri kwa sababu unipa mwendelezo wa habari, mziki na mazungumzo bila kuniitaji kuangalia skrini. Napenda radio kwa sababu ya maongezo, ya watangazaji, yanahisi ya ukweli na ya ukaribu. Kama mtu anazungumza na wewe moja kwa moja, pia napenda vipindi vya muziki. Hasa vinavyocheza nyimbo za zamani au mchanganyiko wa muziki wa sasa na wa zamani. Mara nyingi, radio hunikumbusha kubukumbu za zamani na unipa utulivu. Pia usikiliza radio kwa habari na mjadala. Kwa sababu inanisaidia kuelewa yanayo endelea katika jamii na nchi kwa mtazamo mpana. Inanifuraisha kusikia sauti tofauti na maoni mbali mbali kutoka kwa watu.